Napenda sana harufu ya manukato ama marashi, ambayo ni marashi yako na harufu ya matunda. Lakini isikuwe hile iko nini iko sana. Napenda ile marashi ambayo ukipaka iko kwa umbali, ndio isinipe kuumwa na kichwa, isinifanye nsikie kutapika. Kuna harufu ya hizi marashi ziko na matunda. Matunda kama hizi za blueberries ama vanilla hivo ama strawberries iyo marashi ikuwe imepakwa. Naipakwe sana usipake mingi kwa umbali. Nashukuru napenda sana. Ndio maana naezaenda ninunue nikipata una nini. Unauza mafuta na iko na harufu ya marashi. Na harufu yaki inavutia matunda hivi hivi. Naeza nunua kama yote. Manake mimi, mwanamke lazima ninukie vizuri kama tunda. Ndio mwanamume aeze kuni.

Chakula cha jadi ambacho nacho kipenda ni ugali. Ugali mbao umesiagwa kwa kisiagi. Likuwa inapikwa kitambo, ingepikwa kutipitia gesi kwa sababu haitaiva. Si kama ugali wa sasa. Tukuwa tunatumia makaa ama, unatumia kuni. Ukipika, ukirudu nyumbani uipike, unaipika na unaipika kwa muda murefu. Ndo ive vizuri kwa sababu ni unga ya kisiagi. Hila hiyo unga ni tamu. Uki ila hivi tu unashiba, siku mzima. Hio ugali ilikuwa inapikwa na mboga. Mboga hizi zinakasu huko kwa shamba, zimepandwa ni mingi, za jani pia zimepandwa. Sio kama sasa unaenda unapata vitu zingine zimeekelewa, umeeka hizo ma spices. La asha ilikuwa tu unatumia mafuta kitungu na tomato vile tu ninavofanya sasa hivi kama nyanya. Ukipika hiyo ugali na upike na mboga, usieke manduindo mingi, hiyo ndio chakula mpaka wa sasa naeza kuila, ntayawekea watoto wangu waile, lazima niwafunze vile kuihila na kuipika pia. Kwa sababu ni chakula ambacho nacho kithamini sana na sana na sana.

Kwa sasa hivi, natumia programu endeshi na programu tumizi. Kwa hizo mbili, programu endeshi natumia kwa kuthibiti utendaji wa msingi, wa kompyuta, na kuthibiti vifaa vyote vinavyo unganishwa. So kwa mfano, katika programu endeshi, kama vile Windows ama Android, tunaezatoa jukumu kwa programu nyingi kufanya kazi hapo hapo. Ninapo tumia programu tumizi, hii programu husaidia sana mtumiaji kufanya kazi maalumu za kila siku. So programu endeshaji huandika kwa programu kuandika, husaidia kwa kuandika kama Google Docs ama Microsoft. Tena hii programu za mitandao ya kijamii sana. Kuna michezo, programu za kurekodi, picha, hizo zote nazitumia. Sante.

Kwa hili nitasema sipendi mwanga kali napenda mwanga wa katikati kwa sababu nina shinda ya macho. So mwanga kali sana huniumiza macho na hunipa naanza kuumwa na kichwa ambao sipendi kabisa. Mwanga wa katikati naupenda kwa sababu inanipa wakati mwema kufanya jambo langu, wakati mwema kama nasoma naweza soma vizuri, wakati mwema kufikiria vitu zangu. Lakini mwanga kali inanisumbua sana, inanisumbua sana kwa kusoma kwa kifanya kitu yoyote, sipendi kabisa, siwezi ona kwa mwanga kali. Lakini mwanga wa katikati ni mzuri sana kwa kufanya kitu yoyote ambacho ninacho kifanya. Macho yangu haiumi, kichwa haiumi, niko sawa, mwanga wa katikati iko sawa.

Kinywaji cha baridi ya ambacho ninacho kupikipenda, pombe, hee, pombe, hee, pombe. Uwe ni muhimu sana wakati kuna baridi, alafu weke ka ice cubes, aa, baas. Muhimu na tena vile tunavyo julikana Nairobi ama Kenya, pombe ndo signicha yetu. Sindo, tunasema, tunalid kwa kukunywa, basi, tunapenda sana. Ikiwa baridi ni mzuri. Ikiwa womu ni mzuri. Lakini ikiwa baridi muhimu sana unasikanga nikama inaenda kwa kichwa. Inazunguka hivi. Hivi tu pombe mara mingi mzuri ikiwa baridi.

Kwa kutia watu moyo, kuna jia mingi. Maybe kuna mtu amekata tamaa katika maisha. Uyo ndugu ama dadako unapaswa kumuita umukalishe chini. Mwonyeshe umuhimu wa maisha. Mwonyeshe jinsi anavyoweza kuhishi. Ata kama mambo hayamwendei vizuri. Kuwa mtu ambaye unaeza mskiliza na unaeza elewa isia zake. Mpe moyo kulingana na kile ambacho kina muumiza. Usikue mtu wakuumiza watu zaidi. Wape moyo, wasaidie wenzako. Baanda kumpa mawaitha basi, unaeza msaidia na chakula, unaeza msaidia na pesa. Iyo ni njia moja kufanya watu wape moyo na uwatie moyo zaidi. Njia nyingine ni maybe kama mtu amejaribu kitu, hakiendi vizuri, imekwama, muonyeshe kwamba. Hata kama imekwama, kesho inaeza jipa. Ama hata kama imekwama tunaeza jaribu ingine, mtie moyo ndugu yako kwa kumuonyesha njia tofauti ya kufanya kile kitu alikuwa anakifanya. Ama kumpa njia tofauti ya kufanya kitu kingine tofauti kuijaribia.

Mtu aliye nifundisha jambo muhimu, nitasema ni mamangu. Mamangu kuna kitu ambacho alinifunza na anaendeleanga kunikumbusha hicho kitu. Ishi vyema na watu. Watu ndo watakuja kukusaidia siku moja. Ishi vyema na watu, kuwa na utu na watu. Mamangu hicho kitu alinifundisha nikuwa mtoto mdogo. Ni kitu ananikumbushanga mpaka wa leo. Kuishi vizuri na watu. Ishi vyema na watu, heshimu watu, wapende watu, ishi na watu kama ndugu zako, hakuna kitu ingine ambacho anasisitizianga kwa maisha sana kama kuishi vyema na watu. Na nimeona ni jambo mzuri, ni nzuri sana kuishi vyema na watu, ni vizuri sana, wacha ugomvi.

Kwa sasa sina ndege wowote wa kufuga nyumbani, ila najua ina mingi za ndege. Sina yoyote, but nikikuwa, nikuwa anonoma mwangu wakifuga kukuwa, wakifunga hawa, madaf, alikuwa anafunga ina mingi zandegi ya so kwangu haikuwa like a priority sa ii niwekiendegi yoyote kwangu. Na tena siishi mali kama nyumbani mahali naezafuga ndege yoyote. So, ni ngumu sana.

Kwa kweli, mda ni kitu cha maana sana. Na kazini usiposhughulikia munda itakuwa haufanyi kazi mzuri. Munda ni kitu cha maana sana. Angalia mda unaoingia kazi, mda unaofanya kitu jambo fulani, mda wa kupumzika, mda wa kwenda nyumbani. So, munda kazini ni kitu cha maana sana. Jiekee muda kwa kila jambo unalolifanya. Uingie kazi mda fulani, ufanye kitu kwa mda fulani, kwa wakati fulani ukuwe umemaliza kitu fulani, unafanya kitu ingine. Apanga, pangilia muda wako vizuri pale kazini ndo kazi yako. Ikue nyororo na ikue ya kupangika. Na ikue auchelewi kufanya kitu kazini. Utakuwa na furza nzuri sana ya kuwa mfanyikazi bora. Kulingana na vile unavyo shugulikia mda wako.

Napenda kusoma vitabu ambavyo vinavyo nifunua jicho langu la tatu ambavyo tunaita the spiritual aaa books ambavyo vinasaidia sana kuelewa moyo, nafsi, roho. Izo vitu zote zinifungua akili niweze kuelewa kati ya mimi moyo wangu na nafsi yangu vina husiana vipi naweza saidika vipi naweza fanya nini. Niweze kuingia hiyo level ingine ya kimaisha. Sio lazima ikue physical but ata ya spirit life. Nikue naelewa, nikue na iyo understanding ya ni nini kinapaswa kufanyika wakati gani. Maybe napitia kitu fulani nahitaji nifanye nini. Kulingana na hiyo spirit. So vitabu za spiritual awareness zinaweza nisaidia sana na nazipenda sana.